Harufu ninayoipenda ni harufu ya nyama ikiwa imechomwa. Harufu kuna aina nyingi, kuna harufu ya marashi, kuna harufu ya chakula kitamu. Lakini harufu ya nyama inayochomwa ni harufu nzuri na inayopendeza. Na ambayo mtu huweza kuitumia wakati wote. Harufu hii nakumbuka kisa nilicho soma shuleni kuhusu abunwasi. Abunwasi alikuwa hakimu katika kukata kesi ambayo kulikuwa na maskini aliye ambiwa kwamba alitumia harufu ya nyama kula kiporo chake cha ugali. Na kwa hivyo kuharibu sherehe ya tajiri fulani. Na kwa hivyo abunwasi alikata kesi kwa kuamuru maskini alipe pesa. Lakini sasa pesa hizo zikaangushwa chini. Tajiri akaambiwa aweze kuchukua mulio wa pesa zile. Maana maskini hakula nyama yeye alikula ugali kwa harufu ile ya nyama. Harufu ya nyama ni inapendeza nyama wa kuchoma hasa. Kwa sababu huvutia mtu kutoka mbali. Na unapo kuwa na njaa upite mahali ambapo kuna chomwa nyama. Inakuwa rahisi sana kuweza kuenda kutafuta mahali hiyo na kuhisi njaa maradufu. Ni harufu mzuri inayopendeza na harufu pia ambayo mtu anaweza inaweza fanya kumtoa mbali na kutafuta sherehe.